Mimi napendelea chakula chenye ladha ya kati. Sio kali sana wala blanda. Napenda chakula kiko na viungo vizuri yenye. Vina hisiwa yaani. Lakini visishinde kila kitu. Ladha iwe balanced. Uonjeshe vizuri bila kuchachisha. Na pia kama ni chakula cha kienyeji napenda vile kiko natural. Kimepikwa fresh na. Kina shiba vizuri. Lakini pia sipingi chakula chenye pilipili kidogo kidogo hasa kama ni nyama ama stew. Maradhi isiwe kali sana because inaharibu, inaharibu enjoyment. Kwa jumla napenda chakula ki, kinachonipa raha ya kula.

Himi napenda sana zaidi zaidi kabisa mbwa. So mbwa ni waamunifu sana na wanajua kuonesha upendo kwa njia ya kipekee. Ukirudi nyumbani umechoka mbwa anakukaribisha na furaha yote. Pia natoa stress kabisa. Pia napenda mbwa juu ni walinzi, wazuri na wanaweza kukua companion wazuri sana asa ukiishi peke yako. Lakini pia napenda paka mdogo. Paka wako calm, hawasumbui sana na wanajijua. Wanakaa tu pia na wewe kimya kimya bila pressure. Kwa jumla napenda wanyama wanaoleta amani na vibe powa nyumbani. Wanyama wananisaidia sana kiakili na hata kihisia. Mimana nawa appreciate sana.

Ndiyo mimi napenda kucheza ngoma lakini kwa style ya kawaida tu. Sio lazima ni professional ama kushindana ni ile kujiachilia na kufuraia mziki. Nikisikiza ngoma kali hasaa bongo, afrobeat na hata genge tone. Mwili ujituma tu bila kufikiria sana. Yanisaidia kuachilia stress na kuboast mood. Lakini pia kuna siku simu ninaskia tu mziki bila kucheza. Kwangu kucheza ngoma ni zaidi ya kujifuraisha. Siyo shaw off. Iwe ni sherehe ya harusi ama nikiwa nyumbani peke yangu ngoma inanisaidia kujiskia uhuru kidogo na kusahau presha za maisha.

Napenda sana keki ya chocolate, inaladha nzitoo lakini, lakini kidogo pia inanishibisha na kwenu na ukitaji, na kipata ikiwa fresh ama moist, iyo ni raha kabisa. Chocolate inafanya keki iwe poa hata bila icing mingi sana. Pia naenjoy vanila kidogo hasaa ikiwa hiko simple na ime pikwa vizuri. Kuna wakati pia napenda keki ya matunda, hasaa kama ni light ama si tamu sana. Kwa jumla siezi sema mimi ni mtu wa keki kila siku lakini kikipatikana chocolate kwa juu ya liste yangu. Kizuri kwangu ni ile ko balanced sio tamu kupita kiasi na texture iko poa.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa vitendo na polepole. Mimi si mtu wa kukariri sana. Napenda kuelewa kwanza. Nikisikia kitu kipya naanza kwa kuangalia kusoma kidogo ili nipate ile picha halafu najaribu kukifanya mwenyewe. Nikijifunza kwa kufanya zinabaki akilini kabisa. Pia napenda kuuliza maswali na kusikiza watu wenye uzoefu, watu wakielezea vile walipita mchakato inanisaidia kuepuka makosa. Mtandao ni pia imenisaidia sana videos tutorials na article ni rahisi ni rahisi kupata sana. Lakini siangalii tu najaribu kuapply zile nimejifunza kwa maisha ama kazi. Kwangu kujifunza mambo mapya ni mchakato wa kudumu na naona ni muhimu kuendelea kuwa open-minded ili uendelee kukua hasa katika dunia ambayo inabadilikabadilika haraka kama ya sasa.

Napendelea zaidi, napendelea zaidi kuandika. Kuandika unipa nafasi ya kutoa mawazo yangu kwa uhuru na kuyaweka kwa mpangilio una unao eleweka. Iwe ni ideas kupanga mambo, pia mipango na kueleza vitu kwa wengine. Inafeel niko more comfortable nikitumia kalamu au keyboard ya laptop yangu. Lakini pia napenda kusoma haswa vitu vinavyo niongeza maarifa na kunipa inspiration. Kusoma unisaidia kupata mitazamo mipya ambayo. Baadaye naiweka katika uwandishi wangu kwa jumla kusoma na kuandika inasaidiana. Lakini kama ni chaguo moja kuandika inanibeba zaidi.

Napenda zaidi kuandika kuliko kuongea. Kuandika hunipa muda wa kufikiria vizuri kabla kupa mawazo yangu. Unaweza kuyaweka kwa. Njia inayokusudi bila kukatiza. Pia inanisaidia kuwa clear na kupanga fikra zangu. Hasa nikiwa na mambo mengi kichwani. Kuongea pia ni muhimu. Hasa kwa mawasiliano ya haraka au kushirikiana na watu. Lakini wakati mwingine kuongea unaweza kusemwa vibaya ama ukaeleweka tofauti. Kwangu kuandika inanipa comfort zaidi na control ya ujumbe wangu. Ingawa ninajua kuongea pia ni muhimu lakini mahusiano lakini katika mahusiano na kazi.

Ndiyo mimi ni mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria kwa njia tofauti na kutafuta suluhisho ambalo ambalo ni la kawaida. Si si la kawaida yaani. Ubunifu wangu hauishii tu kwa kazi ya graphic design bali hata kwa maisha kila siku. Kuona mambo kwa mtazamo mwingine kuboresha kitu kidogo kidogo au. Kuleta idea mpya pale ambapo wengine wanaona kawaida. Ubunifu pia inanisaidia ku express mawazo na hisia zangu wakati mwingine napata inspiration kutoka huku niliko, huku kazini. Watu nawapatana nao pia mziki na hata changamoto za kawaida. Si kila siku ubunifu unakuja kwa nguvu ile ile lakini najifunza kuupa nafasi. Kufanyia kazi na kukuza pole pole.

Inapenda kutumia muda wa quality na familia yangu na mambo simple lakini ya maana. Mara nyingi tunakaa pamoja, tukiongea, tukikula chakula ama tukicheka stories za zamani. Izo comments za kukaa pamoja zinajenga ukaribu sana. Pi napenda kutoka nao kidogo labda kuwatembeza, kuenda kutembelea ndugu na kusherekea tukio fulani kama birthday. Wakati mwingine hata kukaa nyumbani, tuu kuangalia tivi na kusikiza muziki pamoja inatosha. Kwangu kuwa na familia ni kupata support na amani So ninaenjoy sana hizo moments bila haraka za maisha.

Filamu uu ininawipenda si zaidi in the pursuit of happiness. Ni filamu ya drama ambao inanigusa sana kwa sababu inanyonesha maisha abisi. Mapambano kushindwa lakini bado kuendelea kusukuma mbele. Inanisimulia story ya mtu ambaye anayepitia hali ngumu sana lakini hakati tamaa kwa ajili yake na mtoto wake. Iyo ni kitu najiona sana sana asaa kukiishi uku Kenya ambapo hasui iko kila siku. Na kumbukanmara ya kwanza nilipoyona, nilikuwa nimekata, nimeka tu nimbali, nitu sikuwa na expectation kubwa. Lakini kati filamu iliandelea nilijikuta nimeingia kabisa kwenye story. Ilifaya nifikirie maisha yangu, malengo yangu na vile mtu hapaswi kukata tama na, hata mambo yakiwa magumu waji. Hakuna mtu alienishawishi kuyangalia, ni ile tu niligonga nikaanza, nikaisha, nikaishi, nikaisha. Sini ngeipenda sana kuyangalia tena hata mara kadhaa. Kwa sababu kila saa ukitazama unapata ujumbe mpya. Sio kila filamu inakufurahisha tu ni ile ya kukupa motivation na kukukumbusha kuwa subira bidii na kujamini lina maana sana.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembea sana ni Geddy ruins kule coast. Historia yake inanivutia na kwa sababu ni mji wakale uliokua umeendelea sana lakini ukaachwa, na bado kuna siri nyingi kuuhusu. Ningependa kwenda pale nijionea mjengo wa zamani. Mazingira tulivu na nijaribu kuelewa vile watu waliishi miaka mingi iliyopita. Pia ningependa kutembea Fort Jesus kule Mombasa. Nimeisoma sana lakini najionea tu ni tafauti, kuna histori kubwa ya biashara, vita na mchanganyiko wa tamaduni mbalimbali. Kwangu, kutembelea maeneo ya kihistoria kunanisaidia kuelewa mizizi yetu, na kuthamini hatua tuliofikia leo.